Somo ambalo linalipenda au nina vutiwa nalo la sayansi ni somo la biolojia. Hili ni somo ambalo ninaelezea au linachampua mfumo mzima wa mwili wa binadamu kama vile magonjwa, kama vile afya, mazingira na vitu balimbali.

Mimi napenda zaidi kutazama mchezo, kuliko kucheza mchezo. Ninapotazama mchezo, ninaweza kutambua hua husika, balimbali hua hua mchezo, ambawa naweza wakani mburudisha, wakani fundisha, wakani elimisha, lakini pia nikalia, nikacheka.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni tabia ya kusema-sema watu. Kwa sababu katika jamii, kila mtu anatabia zake. Unapoona mtu amekosea ni vizuri ukamuambia au ukamuelimisha kuhusiana natabia hiyo. Na siyo kumsema vibaya. Kwa hiyo hiyo ndo tabia siipende.

Utaratibu wangu wa kila siku asubuhi, kwanza kikisha ninapoamuka, ninaamuka saa kuminamoja, ninaswali, ninajianda, ninaoga, ninavaa nguo zangu za kwenda kazini, lakini pia kabla kuenda kazini ninakikisha na muomba mwenyezi Mungu ili anisimamie.

Njia ya usafiri ambayo nainatumia kila siku ni njia ya kupanda Dala Dala. Huwa na panda Dala Dala, hizi ni mabasi ambayo naweza kusafiri kutoka sehemu moja, kuenda sehemu nyingine, na ukaweza kulipa pesa kwa gharama nafuu. Kwa njia ambayo na inatumia ni Dala Dala.

Ndiyo, mimi napenda kuenda pwani. Nahasa siku za weekendi au siku ambazo niku huru, sina kazi yoyote nyumbani au kazini. Ninapenda kuenda pwani kwa sababu ninuwezo wa kuka uko nikapunguza mawazo, nikaandika ratibazangu. Kwa hiyo ndiyo, napenda kuenda pwani.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni Msimu wa vuli kwa sababu huu ni Msimu ambao mashamba yetu kwa ajili ya kuvuna. Lakini pia hiki ni kipindi ya ambacho ninaweza ni kajitafmini juya na mnagani ninaweza kupalilia mashamba yetu ili kupata kitu kikuba zaidi.

Mara nyingi wikiendi huwa napenda kukaa nyumbani, kufanya shughuli zangu ndogo ndogo za kila wiki ambazo sijazimalizia, napenda kukaa na familia, kufanya kazi za nyumbani kama vile kuosha vyombo, kupiga deki, kupika chakula kizuri.

Hapana, mimi siyompenzi wa michezo ya bao. Mimi napenda michezo mingine kama kukimbia, kuruka, kuogelea, michezo ya kutembea, kuluka kamba. Hiyo ndio michezo ambayo naipenda. Ila mimi sipendi michezo ya bao.

Hali ya hewa ya leo ni nzuri ni mawingu tu lakini hakuna jua wala hakuna mvua. Ni hewa nzuri tofautisha na siku nyingine ambazo kuna kuwaga na jua kali. Kiasi kwamba joto linazidi lakini hali ya hewa ya leo ni nzuri sana.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya maishani mwangu niliwahi kumsaidia mtu pesa ya kula. Kuna siku mtu alikuja nikiwa katika eneo langu la kazi akaniomba anaomba pesa ya kula nikamgawia kama binadamu. Hicho ndiyo kitendo cha wema ambacho nakikumbuka.

Ndiyo, nina shughulikia kazi ya dharura kwa namna mbalimbali. Kwanza, ninahakikisha kwamba napanga ratiba yangu ya kila siku. Ili kuhakikisha kwamba kazi zangu haziingiliani. Lakini pia nina uwezo wa kuutoa au kugawa kazi katika makundi tofauti tofauti ili kurahisisha ufanyaji huo.

Jambo kubwa na la muhimu katika dini kwanza ni kuswali, swala zote tano kwa sababu mimi ni muislamu. Ninapenda kuswali lakini pia kumtanguliza mwenyezi mungu kwa kila jambo, kwa kila suluhisho, kwa kila matatizo au katika kila furaha.

Ndiyo, mimi napenda mvua. Kwa sababu, kutokana na mvua, tunapata maji ya kunwya, ya baridi mazuri. Lakini pia tunaweza kuogelea, kufurahi, kucheka na watu. Tukana na mvua, mvua inasafisha mazingira. Kwa hiyo ndiyo napenda mvua.

Ndiyo, mimi napenda kunywa maziwa. Maziwa ambayo nayapenda ni maziwa ya ngombe. Hayo ni maziwa mazuri sana. Nikitofautisha na maziwa mengine kama maziwa ya mbuzi, sijawai kuyatumia. Kwa hiyo mimi napenda sana maziwa ya ngombe.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu. Kwa sababu majirani zangu tunapendana, tunashirikiana katika kila majambo mbali mbali kama vile misiba, sherehe, tunapika pamoja, tunacheka pamoja. Kwa hiyo ndiyo ninawafahamu majirani zangu. Kwanzia wadogo mpaka wakubwa.

Mimi huwa nasafisha vifaa vyangu mara tatu kwa wiki. Vifaa vyangu vinaweza vifaa usafi, vinaweza vifaa vya vyombo, vifaa vya simu, vifaa vya mbali mbali lakini mimi nasafisha mara tatu kwa wiki.

Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara kwa sababu mimi napenda kufanya biashara. Ninaamini biashara ndiyo kitu muhimu ambacho kitaweza kuinua uchumi wangu, kitaweza kunisaidia kupata pesa, kukutana na watu mbalimbali, kufahamiana naò Kwa hiyo mimi napenda sana kuanzisha biashara.

Ndiyo, mimi napenda maua. Napenda maua mbalimbali. Maua kama ya rozi, maua ya miti, maua mbalimbali ambayo yanaweza kaleta harufu nzuri, yakavutia hiyo sehemu, maua ya kwenye bustani, kwa hiyo kweli, mimi napenda sana maua.

Mimi nahashurikia muda wangu kazini kwa namna mbali mbali. Kwanza nina hakikisha, ninapofika kazini, nimepanga ratiba yangu ya siku nzima, lakini pia ninazigawa kazi zangu katika makundi madogo madogo kuanzia kazi kubwa mpaka kazi ndogo. Kutoa ripoti kazini, kusafisha kazini na nyinginezo.

Ninafanya mazoezi ya mwili kila siku malambili. Ninafanya mazoezi ya asubuhi na ninafanya mazoezi jioni. Ninafanya mazoezi ili kuhimarisha mwili wangu, kujenga mwili wangu, kufanya mwili wangu uwe na umakini, kufanya mwili wangu uwe na afya njema, kuondoa magonjwa mbali mbali.

Mimi napendelea zaidi mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Kwa sababu mwanga mkali unaniumiza macho. Mwanga mkali unaweza kwa poteza nuru yangu kuona. Lakini pia mwanga wakati unanisaidia kuona vitu vizuri. Unanifanya macho yangu ni kaya linda.

Timu yangu ninayoipenda zaidi ya mpira ni timu ya yanga. Timu hii ipo nchini Tanzania. Ni timu nzuri na wachezaji maarufu wengi sana. Wachezaji hao tunawakuta kama vile akina Zizikii. Mrishongasa. Ni baadhi ya wachezaji waliowahi kuichezea timu hiyo.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza kabisa nahakikisha ninakaa kimya. Ninapokaa kimya ninaifanya akili yangu iwe na umakini kabla ya kujielezea au kabla ya kuonyesha hilo tatizo. Lakini pia mimi huwa napenda suluhu kwa sababu misho wa siku tunachoitaji ni suluhu.

Napata habari mbali mbali au taarifa tofauti tofauti kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok na mitandao mingine na kwa kupitia simu yangu ya mkononi lakini pia ninapata taarifa kupitia magazeti mbali mbali.

Majira yangu ambayo ninayoipenda, ninapenda zaidi majira ya kiangazi. Hii ni majira ambayo tunaweza kujikita zaidi katika kuchambua mashamba yetu, kupanda mbegu katika mashamba, ni kipindi ambacho tunahakikisha kwamba mashamba yetu yako vizuri kwa ajili ya kulima.

Kumbu kumbu nzuri, ambazo ninazo utotoni ni kumbu kumbu zangu ambazo za shule. Nikiwa shule nini kutana na marafiki mbali mbali, ambao wananikumbusha maisha yetu mazuri, kusoma kwetu, kuishi kwetu kama familia. Nikumbu kumbu ambazo kila nikumbuka, ninafurahi na ninacheka.

Ninaboresha michakato yangu ya kazi kwa kupanga ratiba yangu nzuri ambayo inatofautisha kazi zangu kubwa kwa kazi zangu ndogo. Lakini pia ninaboresha michakato yangu ya kazi kwa kuhakikisha nafika kazini mapema na kufanya kazi zangu mbali mbali.

Ninakumbukumbu nzuri sana za shule kwanza nilikuwa ni mtu ambaye ninafanya vizuri sana katika masomo yangu kuanzia kidato changu cha kwanza au darasa la kwanza mpaka la mwisho. Lakini pia ninakumbukumbu za kupenda michezo nilikuwa napenda sana kucheza kumbolela kucheza rede na kathalika.

Ndiyo, mimi napenda kusikiliza radio. Radio ni chombo kizuri sana ambacho kinasambaza taarifa. Mbalimbali, kupitia radio tunajifunza, tunaelimika, tunapata habari za ndugu zetu au majirani zetu. Kuyo ndiyo, mimi napenda sana kusikiliza radio.

Nyama ambayo ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Ninapokula kuku, ninajisikia vizuri, lakini pia kuku ninaweza nikala kuku na wali, kuku na ugali, kuku anaweza akakaangwa, akachemshwa.

Ndiyo, mimi navaa saa napenda saa mbali mbali saa zenye urembo au ni saa ambazo hazina urembo kwa sababu saa zinanifanya niwe makini na maridadi. Kupitia saa ninaweza nikajua muda, nikapanga ratiba yangu vizuri, lakini pia nikaonekanamtanashati.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi. Kwanza anatakiwa awe na malengo. Anaingia kazi akiwa na malengo gani. Je, anahitaji kujiwekeza, anahitaji kujiendeleza, lakini pia ushauri ule unampa mtu. Kwanza anatakiwa afuate kilichomleta. Kazini ni sehemu nzuri sana ukiwa na malengo yako nje ya malengo ya ofisi.

Keki ambayo ninayoeipenda sana ni keki ya vanilla. Keki, yoyote inaweza kuwa na mchanganyiku wa ngano, iriki, inaweza ikawa na mchanganyiku wa baking soda, inaweza ikawa na latha nyingine tofauti tofauti. Lakini mimi keki nayoipenda hasa ni kesi keki zenye vanilla.

Usiku kabla kulala, kwanza kabisaa nahakikisha nimemuomba au kuswali Mwenyezi Mungu juu ya siku yangu inayofuata. Pili, huwa naapenda kuandika ratiba yangu nzima ya siku ijayo ili kujiandaa kwaajili ya nini nitakifanya siku inayofuata.

Nina malengo mbali mbali kazini kwangu. Malengo yangu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba nafanya kazi yangu kwa uzuri au stadi mkubwa. Pili ni kuhakikisha kwamba naeka akiba kwa kila mshahara ninaopata kazini. Tatu ni kuhakikisha najenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wezangu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza zaidi ni lugha ya kikorea. Ni lugha nzuri kama ambayo naangalia kwenye tamthilia zao kwa uja naipenda.

Ndio, nimewahi kuenda katika tamasha la muziki. Hili lilikuwa ni tamasha la msanii wa kiswahili, Diamond Platinum, alikuwa anatumbuiza kwa lugha ya kiswahili. Nilikutana na watu mbalimbali, nilifurahi, nilisherehekea. Ndio, nishaikuenda kwenye tamasha la muziki.

Mimi ni na mausiano mazuri sana na waze. Waze kama vile babu, bibi, watu waze, wakaribu na nyumbani. Huwa wanapenda kunifunza yale ambayo waliweza kupitia wakiwa katika umri wangu. Umri wa miaka 28, umri wa miaka 29. Kuyo kupitia waze tunajifunza vitu mbali mbali.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea siku moja ni nchi ya uturuki. Hii ni nchi ambayo inaonekana inanivutia ni nzuri, watu wako ni wazuri, hata tamthilia zake tukiziangalia, zinaonyesha mandhari mazuri na yenye kuvutia. Kwa hiyo natamani sana kufika katika nchi ya uturuki.

Katika kujianda na mkutano wowote, kwanza kabisa huwa ninapitia mada inayozungumziwa katika mkutano huo. Lakini pia huwa naanda maoni yangu katika mkutano huo. Lakini pia huwa natoa taarifa kwa watu wanao nisimamia katika huo mkutano.

Mimi ninapenda kuongea zaidi kuliko kuandika. Japo kuandika inaeka kumbukumbu zaidi kuliko kuongea. Lakini binapsi mimi inapenda sana kuongea kuliko kuandika. Ninaongea ninamini kwamba ninapongea. Ninatua tarifa au maudhui kwa uraisi zaidi.

Mimi napendelea kuvaa sketi kuliko suruali. Ninapovaa sketi kwanza, inaneongezea kujiamini. Na ni vazi ambalo nimelizoea. Ninajiamini, ninajiona maridadi, ninapendeza. Ninaweza nikenda sehemu yoyote, tofauti na suruali. Kwa hiyo, mimi napendelea zaidi kuvaa sketi kuliko suruali.

Hapana. Siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Kama ambavyo tunavyojua teknolojia ni kubwa sana. Teknolojia inatumika mashuleni, teknolojia inatumika makazini, tunatumia kompyuta, kuweka taarifa mbalimbali nayo ni teknolojia. Kwa hiyo ni ngumu zaidi kwa sababu tumezungukwa na uwanda mpana wa teknolojia.

Unashambuliaje mabadiliko kazini. Huwa nashambulia mabadiliko kazini kwa njia tofauti tofauti. Kwanza kabisa nashambulia kwa kujikumbusha lengo kuu la kuwa kazini. Lakini pia kujikumbusha malengo madogo madogo ambayo yanasaidia lengo kuu la kuwa kazini. Lakini pia kugawanya kazi katika sehemu tofauti tofauti kwa kila mfanya kazi.

Kinywaji ninachokipenda zaidi, mimi napendelea kinywaji cha juisi na hasa juisi ya maembe. Juisi ya maembe inaweza ikawa na mchanganyiko mbalimbali wa matunda, mengine madogo madogo kama vile parachichi, inaweza ikawa karoti, iriki, lakini mimi napendelea zaidi juisi.

Kila siku asubuhi ninapoamka kwanza kabisa, ninasafisha kitanda changu na chumba changu kwa ujumla. Lakini pia ninasafisha sebule yangu. Baada ya hapo huwa naelekea, bafuni kuenda kuoga na kujieka safi. Lakini pia ninaandika shukurani zangu kwa ajili ya siku hiyo na malengo yangu ya siku hiyo.

Mahali pa historia ambapo ningependa kupatembelea ni katika nchi ya Egypt. Nchi ya Egypt ni mahali pazuri sana kwa historia duniani na hasa. Ikituonyesha uwepo wa Mungu na historia yake katika kipindi cha firauni au pharaoh. Kwaiyo ningependa kufika sehemu hiyo.

Mimi ninatumia Wi-Fi zaidi kuliko data ya simu. Kwa hiyo ndiyo ninatumia Wi-Fi. Kwa sababu Wi-Fi ninapata vifurushi mbali mbali vya bei laisi. Lakini pia vinatumia kwa muda mrefu. Kuliko nikijunga kira mara kwa kutumia data za simu. Kwa hiyo natumia zaidi Wi-Fi.

Ndiyo, mimi ninapenda na ninafurahia zaidi kulima bustani. Bustani kwa kila nyumba inaleta mandhari mazuli, lakini pia inapunguza matumizi ya feather. Bustani inaweza ikawa bustani ya vyakula, bustani ya matunda, inaweza ikawa bustani ya maua. Huwa ninapenda kulima bustani.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu wengine kwanza ajipende. Ninapo zungumzia kujipenda, ninamaanisha kwamba ajiweke kipaumbele katika kila sehemu, katika nyanja zote za maisha yake. Lakini pia ningependa kumwambia atafute hela, apambanie hela. Kwa sabu hela, inaweza ikatumika kila sehemu.

Kitu kinachonipa motisha kazini kwanza kuwa na malengo. Malengo yangu kazini kama vile kuhudumia wateja wangu vizuri, kuhakikisha kwamba ninaishi katika mazingira safi na salama kazini ndiyo vitu ambavyo vinanipa motisha. Lakini kingine kinachonipa motisha kazini ni kupata mshahara wangu kila mwezi.

Mimi ninapendelea kusoma zaidi habari mtandaoni. Ninaposoma habari mtandaoni nikieka bando langu tu. Ninapata habari tofauti tofauti kwa wakati moja. Habari za biyashara, habari za maisha, habari za kijami, habari za nchijirani, kwa haraka zaidi. Kwa mimi napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazete.

Huwa nafua nguo mara moja kwa wiki. Mara moja kwa wiki. Na hiyo ni siku ya jumapili. Kwa sababu ni ninapokuwa jumapili nyumbani. Nafanya kazi mbali mbali. Ninakuwa huru kufanya kazi tufauti tufauti. Siyo tu kufua. Bali kuosha vyombo, kupiga deki, kusavisha ndani ya nyumba. Kuyo mimi nafua mara moja.

Chakula chakigeni ambacho nimewai kujaribu ni chakula cha makande. Makande ni mchanganyiko wa mahindi na maharage pamoja nanazi. Chakula hiki ni chakula chakigeni kinachopatika na Tanzania katika kabila la wachaga. Chakula hiki ni kitamu sana. Kwayo ni chakula kizuri.

Ndiyo, huwa napiga kura. Huwa napiga kura kumchagua laisi, kumchagua waziri, kuchagua wajumbe, kuchagua wenyekiti. Lakini pia kupiga kura ni haki yangu kisheria. Inanipa nguvu mimi kuchagua kiongozi ninayemtaka na kwa wakati mzuri.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za matukio mbalimbali kama vile ilikuwa mpira wa miguu, ilikuwa mpila wa kikapu, ilikuwa sherehe na watamasha mbali mbali ya muziki. Tikiti hizo zilinurusu mimi kuingia na kuweza kutoka katika matukio hayo. Ndiyo, nishawai kununua.

Ripoti zangu za kazi huwa naandaa kila siku kabla wa kufunga kituo cha kazi. Yaani kila siku jioni naandsa ripoti yangu ya siku hiyo na asubuhi yake naweza kuituma kwa msimamizi wangu. Ripoti hizo zinahusu mauzo ya siku nzima lakini pia naandaa kuweka katika kompyuta.

Huwa naenda maktabani kwa mwezi mara moja. Maktabani huwa na soma vitabu mbalimbali kama vile vitabu vya mwandishi Faraji Katalambula kutoka Tanzania. Lakini vya mwandishi Eric Shigongo kwa hiyo mimi napenda vitabu vya kuelimisha kuburudisha huwa naenda mara moja.

Mchezaji ambaye wa mchezo naompenda ni mchezaji wa mpira wa miguu. Huyu ni mchezaji wa kitanzania, anayeitwa Aziziki. Mchezaji huyu ni maarufu zaidi kwa kufunga magoli katika timu pinzani. Lakini pia ni mchezaji mwenye nidhamu, mwenye heshima na anayesifika kwa tabia nzuri.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni pamoja na kukutana na wateja wenye tabia tofauti tofauti. Kuna wateja ambao wana hasira, kuna wateja wenye maneno machafu, kuna wateja wenye dharau, kuna wateja pia wapole, wenye heshima, lakini changamoto nyingi zinahusu wateja.

Vitabu ambavyo mimi napenda zaidi kusoma ni vitabu vyenye kuelimisha, kuburudisha, kufurahisha, kunijenga, vitabu kama vile vinavyohusu uwekezaji, masuala ya fedha, masuala ya kuweka akiba, na namna pesa inaweza ikazalisha.

Ndiyo, mimi natumia video katika mawasiliano, hasa katika mitandao ya kijamii, mawasiliano katika njia kama vile Whatsappu, Facebooku, hua tunatumia mawasiliano ya ana kwa ana kwa njia ya video. Kwa hiyo ndiyo, hua napendelea zaidi, njia hii ya kutumia video katika mawasiliano.

Simu yangu natumia zaidi katika mawasiliano, mbali mbali, kuwasiliana na ndugu jamaa, lakini pia kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu, kutuma ripoti ya kazini, huwa natumia simu, lakini kupokea ripoti ya kazini, pia natumia simu. Lakini pia simu yangu natumia kuhifadhi kumbukumbu zangu mbali mbali.

Filamu ambayo ninaipenda zaidi ni filamu ya lugha ya kiswahili. Filamu hii inajulikana kama filamu ya kombolela. Filamu hii inaelezea maisha ya uswahilini ya familia husika ya mzee kikala akiwa na watoto wake na wajukuu wake. Ni filamu ambayo inachekesha, inaburundisha na inafundisha.

Mimi ninapenda zaidi kunywa chai kuliko kahawa, siyo mpenzi wa kahawa. Chai yangu huwa inamchanganyiko wa maji, majani ya chai, abdarasini, iliki, mchai chai, ninachemshwa kwa muda, inapo unganika, ndio ambao natumia.

Kila njioni kabla ha kulala, kwanza kabisa huwa napenda kuandika taarifa zangu au malengo yangu ya siku husika. Ni nini nishafanya kwa siku inayokuja?, mambo gani nitakayoyafanya?, lakini pia huwa napenda kumushukuru Mungu, kwa siku hiyo kwa kuweza kuiona siku hiyo, na kuweza kunipambania.

Hili kufanya marafiki wapya, huwa nahakikisha kwamba ninajiunga katika makundi mbali mbali ya vijana, wenye lengo au taswira moja. Kama vile, kujiunga katika magrupu ya vijana, wanauhusu uwekizaji, kujiunga katika kwa vijana ambao wanauhusu ufanyaji kazi na mengineyo.

Hwa na shulikia makosa kazini kwa namna tufauti tufauti. Kwanza kabisa na ripoti makosa hayo kwa kiongozi wangu. Lakini pia ni ninavyomshirikisha huwa na toa mapendikezo na mna kusaihisha kwa sahilo. Lakini pia huwa na jipa muda wakupumzika baada kufanya hilo kosa hili kuimarisha kilia.

Ndiyo, mimi napenda zaidi kujaribu teknolojia mpya, teknolojia mbali mbali. Teknolojia za mitandao ya kijamii, teknolojia ya namna ambavyo unaweza ukapata pesa mitandaoni, namna unaweza ukawafundisha watu mitandaoni. Kwa hivyo, mimi navutiwa pia na kujaribu teknolojia mpya.

Ninapendelea viatu vya chini au slippers. Hivi ni viatu ambavyo nina nikivivaa huwa najiamini zaidi. Huwa ninaweza nikaenda kwenye mikutano, nikaenda kazini, nikaenda katika shughuli zangu za kila siku. Kwa viatu ambavyo nina pendelea ni viatu slippers vya chini.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuiona ni mandhari ya milima ya Uruguru. Milima ya Uruguru ni milima ambayo inapatikana nchini Tanzania katika mkoa wa Maruguru. Mandhari haya yanaonesha kijani kabisa yanasifika kwa uzuri wake na yanajisuhulisha yanajishughulisha na kilimo.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Vipuli masikioni, napendelea sana. Vina nifanya, nijiamini, nipendeze, vina niongezea, kujiona, kujisikia kama mimi ni mwanamke. Vipuli, anaweza akavaa mtu yoyote mwanamuke. Umri, tofauti, tofauti.

Huwa nasherehekea mwaka mpya na familia yangu. Familia yangu, ndugu zangu wa karibu huwa tunakutana. Tukikutana, tunapika vyakula mbalimbali, tunaenjoy, tunasimuliana taarifa mbalimbali. Tunaambiana juu ya maisha. Kwa mimi huwa nasherehekea mwaka mpya na familia.

Wakati mapumziko kazini, huwa nautumia zaidi kufanya shuli zangu ndogo ndogo, kufanya biyashara zangu ndogo ndogo ambazo huwa na hapa watu wanismamia kipindi nikiwa kazini. Shughuli hizo ni kama biyashara yangu ya genge, biyashara yangu ya juisi huwa najismamia mwenyewe zaidi kuliko kipindi nikiwa kazini.

Wakati wa baridi kali, huwa natumika kukaa nyumbani. Ni kipindi kizuri, lakini ni kipindi kibaya kwa afya yangu. Kwa hiyo huwa natumia kukaa nyumbani zaidi. Huwa natumia kukaa na familia yangu, watu wangu wa karibu. Kwa hiyo huwa sifanyi chochote zaidi ya kuishi nyumbani. Mpaka kipindi kiishe.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeusi. Hii ni rangi ambao unavutiwa nayo sana, sana. Kwa sabu niikivaa rangi nyehusi hii katika mabaibu yangu, nguvu zangu, mitandio yangu. Huwananjisikia vizuri zaidi. Na ata chumbani kwangu kuna vitu baadhi vina rangi nyeusi.

Huwa nasaidia jamii yangu katika namna mbali mbali kwanza ni ku kushirikia na na watu wangu wa karibu au jamii yangu katika sehemu zote kama vile misiba, sherehe, ubatizo, majanga mbali mbali mwa afya. Lakini pia napenda kushirikia na na jamii yangu katika kuwasalimia kila siku wa subuhi na kikisha na wasalimia ni jambo nzuri.

Ndiyo, mimi napenda kutembea kwa miguu. Nikitembea kwa miguu, huwa nanyoosha mwili wangu. Sababu mara nyingi sana nikiwa kazini, huwa nakaa. Kwa hiyo ninapotembea, ni mojawapo ya mazoezi kuufanya mwili wangu. Uwe katika afya nzuri, mwili wangu uwe imara.

Ndiyo, mimi huwa naweka picha zangu mtandaoni. Mtandaoni katika same tofauti tofauti. Kama vile Instagram, Facebook, Whatsapp huwa naweka picha yangu. Unavoweka picha yako mtandaoni, inakuwa kama utambulisho wako wa wewe ni nani? Unafanya nini? Na uko sehem gani au unajishulisha na nini?

Hapana, mimi huwa sivutiwi kutembea mstuni kwa sababu. Msituni unapotembea, unaweza kukutana na wanyama mbalimbali wakali, kama vile simba, chui, swala, chatu, nyoka wakubwa wakubwa. Kwa hiyo mimi sivutiwi zaidi na kutembea msituni kiukweli.

Kitabu nilichowahi kukipenda zaidi ni kitabu kinachoitwa damu na machozi kilichoandikwa na muandishi Eric Shigongo ambaye ni mtanzania. Kitabu hiki kinaelezea maisha au husika wa familia wa mwanamke ambaye amependwa zaidi na mwanaume wake. Lakini kitabu hiki kilinifundisha kilinielimisha na pia kilinipa njia mbalimbali ya kuepukana na matatizo.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa maka. Huu ni mji mtukufu sana katika historia ya waislamu. Ni mji ambao umebeba historia ya mtume wetu Muhammad Swalla Allahu alayhi wa sallam. Ni mji ambao umebeba baraka kwa hiyo ninatamani niwai kufika.

Timu bora ya mpira wa kirubi wa kimarekani ambayo nishawahi kuupenda ni timu ya Manchester. Hii ni timu ambayo ni nzuri ya mpira wa kirubi, ni timu ambayo imebeba wanampira wakubwa wazito ambao wanaweza kufunga magoli.

Mimi huwa napanga kazi zangu kwa kuandaa kila siku jioni ratiba yangu ya siku husika. Kwa mfano leo ninaporudi nyumbani. Usiku huwa napanga ratiba yangu ya kesho. Ratiba inanipa mwongozo wa nini nitafanya nikiwa kazini, nini nitamaliza nikiwa kazini na kipi nikipe umuhimu zaidi.

Ndiyo huwa na so magazeti, magazeti mbali mbali kama vile nipashe, magazeti ya citizen, magazeti ya wananchi, ni magazeti ambayo yanatoab taarifa za michezo, taarifa za kimaisha, taarifa za kimuziki, magazeti huwa yanatuelimisha, yanatuburudisha, yanatupasha habari mbali mbali.

Mafanikio binafsi ambayo ni nawathamini kazini kwanza kabisa ni kujitambua. Ni kujitambua kwamba nipo hapa kazini kwa ajili ya kufanikisha lengo kubwa la bossy. Yeye apate ujira na mimi nilipwe pesa zangu mwisho wa wiki, mwisho wa mwezi. Kwa hiyo mafanikio mingine ambayo ni na thamini kazini ni kuishi vizuri na wateja wangu kila siku.

Mimi huwa natazama video mtiandaoni katika YouTube, lakini pia ninaweza nikatumia Instagram kuangalia video. Video hizo zinaweza zikawa mbukawa mbali mbali video za kuchikesha, video za kuelimisha, kuburudisha, kufundisha.

Mafunzo ambao ningependa kupata kazini ni mafunzo na yanayohusu usmamizi wa fedha na namna ya kuweza kujisimamia na kuzalisha pesa hizo. Hayo ndio mafunzo ningependa. Lakini pia mafunzo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kujitambua na kuweza kuanzisha biashara yako baada ya kuwacha kazi.

Ninaenda mahali paibada malamuja kwa wiki. Hii ni siku ya ijumaa, ninaenda mskitini, ninatia udhu, na ninakaa kusikiliza hotuba ya shekhe, baada hapo ninaanza kusuali. Kwa hiyo mimi huwa, ibada hiyo ya siku ya ijumaa inafanyika kwa wiki mara moja.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri kwanza ni kueza kusimamia watu wake bila upendeleo. Lakini pia kueza yeye mwenye kujisimamia bila kuwakosowa watu wengine. Lakini tatu kiongozi mzuri ni ule ambaye anawaheshimu wasimamizi wake pia anawaheshimu wasaidizi wake.

Ndiyo nimewai kuona bahari, bahari ya hindi, inaopatikana nchini Tanzania. Bahari hii ni marufu zaidi kwa kama kivuko, lakini pia inatumika kwa ajili ya kuvua, kwa shughuli za uvuivi, kuvua samaki, lakini pia inatumika kama nisehemu ya kivutio.

Kazi ambayo naichukia zaidi nikiwa nyumbani ni kuosha vyombo. Binafsi mimi sipendi kuosha vyombo. Kazi zingine ambazo ninazipenda, ni kufua, kudeki, kufanya usafi wa nyumba nzima. Hizo ni kazi ambazo navutiwa nazo. Lakini kuosha vyombo, kiukweli sipendi.